Mimi Popcorn huwa sipendi kula sababu ni vitu watu wakila hawawezi shiba na havina thamani ama kitu chochote kinaongeza kwa mwili kwa hivyo huwa ni vitu tunaangalia tu na tunawacha sasa mimi popcorn huwa ni kitu siwezi chukua muda wangu kula sababu mimi huwa sioni kama inaongeza madini yoyote mwilini na ni vitu vya kustarehe tu na huwa si mambo yangu sana na kustarehe na vitu kama hizo.

Ningependa kupata mafunzo mbali mbali nikiwa kazini. La kwanza ni vyenye naweza kujiimarisha kimapato sababu unapata watu wengi wanategemea kazi moja lakini kuna kazi ambazo ukiwa wenzako wanakufunza venye unaweza ongeza mapato yako. Sasa, hayo ni mafunzo ambayo nikiweza kuyapata kazini yanaweza nifurahisha sana sababu nitajua venye nitaongeza mapato yangu hata kama yenye kazi yenye nalipwa ni kidogo. Hiyo naweza kuongezea na mapato yangu yaweze kunawiri. Pia ningependa kufunzwa jinsi ambavyo unaweza kuongeza nguvu zangu ambazo za kazini, sababu unajipata saa zingine unaishiwa na nguvu. Kikazi huwezi kuendelea vizuri unawacha kazi katikati lakini nikiweza kufunzwa venye hizo nguvu nitaziongeza ili niwezi kufanya kazi yangu kwa wakati ufaao hiyo inaweza ni furahisha sana ambako labda bado yako chini. Sasa kazini wanaweza kusaidia kuongeza haya masomo, hiyo pia inaweza saidia sana sana. Ningependa tu nikiwa kazini wanifundishe venye, jinsi naweza kuongeza masomo yangu na nini na nini nafaa kuongeza ili kufaulu zaidi katika kazi zengine ambazo zinaweza ongezeka katika maisha.

Wakati umeme unapokatwa kuna mambo mengi ambayo mtu anawezafanya. La kwanza na unawezatoka nje upate hewa safi. Uweze kutembea kidogo uchangamshe mwili upigwe na jua au mwili wako upate jua kirahisi na pia kujiongezea joto kama madini kama ya vitamin D ambayo yanatoka kwa jua. Na stima zikikata umeme ukienda sana unawezakaa utafute marafiki mkae mpige gumzo, moja mbili tatu, mjuliane hali mjue venye maisha yanaendelea. Na katika hali ya kupiga gumzo mnaweza pata mambo mingi ambayo hukuw huyajui unapata kuyafahamu. Na kama hilo haliwezi kusaidia umeme ukienda sana, pia unaweza tu ukatoka ukaenda kutembelea majama. Majamaa zako wa kifamilia muonane muongee ama ukae na majirani. Mnaweza kuongea na kama hilo huwezi lifanya pia unaweza amua. Kama simu yako bado iko na moto unawezaamua tu utumie uingie katika mitandao. Ujue ni nini na nini inaendelea katika nchi yako ama katika nchi mbalimbali. Uweze kupata habari ama kujua ni nini inaendelea kabla umeme urudi. Na kama simu yako haina moto unawezaamua uingie katika mazoezi kama. Piga mazoezi mbili tatu ukimbie ama uchangamshe tu mwili katika nyumba ili mwili wako uchangamke so kukaa sana pia kutazama vitu kama televisheni tunapata vinaharibia watu maisha na miili yao ambayo haifai sasa, mwema kutia mambo kama hayo, hayo machache nimeyataja unawezayafanya yanaweza kusaidia sana. Ili pia usikae tu kwa nyumba ukae, siku yako ikuendee vibaya mambo haya ukiyafanya siku yako inaweza kuendea vizuri pia.